Njia yangu ya kupumzika ni kujitanga kidogo na kelele za dunia. Napenda kuweka simu mbali, nikae kimya au niweke mziki wa taratibu. Mara nyingine na lala kidogo au nakaa tu nikivuta pumzi ndefu. Nikiachia mawazo yapite bila kuyafuatilia sana. Wakati mwingine napata amani kwa kufanya kitu kidogo kinacho ni furahisha. Kama kupika chakula rahisi, kuoga maji ya vungu vungu au kutazama kitu kisicho na stress.